Mimi huvalia saa ili kutunza wakati wangu, pia saa inaweza kuimarisha mwonekano wako. Unapovalia nguo, saa ina umuhimu sana na inakusaidia kuhifadhi wakati wako na kutumia kwa njia ifaayo.

Mimi hupenda kujaribu vyakula vipya ili kujua jinsi jamii mbali mbali zinavyohisi zinavyo zinapokula baadhi ya vyakula kukula vyakula vipya pia huimarisha kujua hali ya jamii mpya na pia kujielewa kimwili na kijamii pia husaidia utangamano.

Mimi nampenda paka maana ni mnyama mtulivu na asiye na masumbufu mwingi. Aidha paka. Unapokuwa naye nyumbani, anaweza kukufurahisha na kukuliwaza. Hivyo basi kunifanya niweze kumpenda na kumfurahia mnyama huyu, aitwaye paka. Kwa kuwa ni mnyama mwenye hali nzuri na pia paka anaweza kuota na kuimarisha hali. Kimwili na kiroho unapokuwa naye nyumbani pako.

Nimewahi kuhudhuria maonyesho ya sanaa, ila hayo yalikuwa maonyesho ya sanaa ya kuchora na pia sanaa ya muziki. Nilifurahi sana kuhudhuria sanaa hii maana pia mimi nilikuwa kati ya wagombezi, maana nilikuwa na sanaa yangu ya muziki, hivyo basi nilifurahia wakati huo na kuweza kujifunza mambo mengi kuhusu sanaa ya leo na ya jadi.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni kujifunza kuwa mvumilivu na mpenda kazi unayoifanya uvumilivu pia husaidia katika kuimarisha na kujiendeleza kiakili na kisaikolojia uvumilivu ni kitu cha maana sana kwa kila mtu anayedhamiria kuwa na biashara ama kazi ya maana itakayomzalishia mazao mengi hivyo basi ni vizuri kujifunza kuwa mvumilivu na mwenye kupenda kazi yako.